Kumbukumbu kwa kweli ninazo nyingi, hususan nikiwa katika shule za chekechea. Tulikuwa tukicheza michezo kadha wa kadha, kusafiri, kuwinda ndege kwa kutumia manati, kufanya mambo mingi ya utundu, tukiwa wadogo. Hata nakumbuka siku zengine tulikuwa tukienda kutembeleana, tunacheza huko mpaka tunajisahau, tunalala huko, nakuja nyumbani siku inayofuata. Na kwa kweli, tulipata adhabu kali kutoka kwa wazazi wangu. Hizo ni kumbukumbu ambazo ninazikumbuka. Nikiwa mdogo.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Sana sana. Tarehe ishirini na mbili mwezi wa pili. Ndiyo siku yenye nilizaliwa. Napofika hiyo siku mimi huwa nasherehekea. Kwa kujipeleka. Kwenye mikahawa, mizuri. Kujinulia chakula kizuri, mavazi. Na hata kupata kinyuaji. Sana sana huwa nachukua marafiki na tunasherehekea siku hiyo. Ya kipekee katika maisha yangu.

Kwa kweli mimi ninapenda mvua kwa sababu kukinyesha inamaanisha huwa kuna mimea, kuna vyakula na pia hata joto huwa linapungua. Huwa mimi huwa napenda sana wakati wa mvua, sababu pia tunapata maji na kama tunavyojua maji ni uhai, so huwa tunapendelea sana wakati kumenyesha.

Mimi huwa napenda kufanya kazi na wenzangu, kwa sababu ya ushirikiano. Tukishirikiana na wenzangu inamaanisha kazi inaisha kwa wakati. Na pia kazi, kiwango cha kazi chenye unafanya inamaanisha huwa ni kingi na ni kikubwa. Si kama vile uko pekee yako. Unafanya kazi ndogo. Kwa hiyo ukiwa na wenzako huwa unafanya kazi kubwa. So napenda ushirika sana.

Mahali kwenye ninaishi ni mahali kwenye nimezaliwa. Sijawahi hama ijapokuwa wakati wa masomo, nilihamia kidogo kwa sababu ya masomo. Na nilivyomaliza masomo, nilirudi maeneo yenye nilizaliwa. Mpaka sasa niko hapo, ninaenda kazini nikirudi mahali kwenye nilizaliwa.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi za kale ambazo zinaonyesha, jinsi mambo yalivyokuwa hizo zama za kale zama za mababu zetu. Hizo ndo vitabu zenye mimi huwa napenda sana. Kujua historia ya vitu zilivyo saa hizi, hapo zamani zilikuwa aje?